Ninaposhughulikia kazi za dharura, kwanza nabaki mtulivu ili kuepuka kufanya makosa. Kisha, naweka kipaumbele kutambua kazi ilio ya haraka zaidi na yenye athari kubwa na huisha mawasiliano kwa haraka na wahusika husika nachukua hatua za haraka lakini kwa umakini. Pia nikipata changamoto au nikihitaji msaada nashirikiana na wenzangu ili tatizo litatuliwe kwa ufanisi. Baada ya hali kutulia hupitia kilichotokea ili kujifunza na kujihanda vyema kwa dharura zijazo.

Kila jioni, kabla ya kulala, napenda kutulia na kujiandaa kwa usingizi. Kwa kawaida, huoga au kunawa. Kisha, husoma kidogo au kusikiliza muziki mtulivu. Pia, hutafakari siku yangu nashukuru kwa yaliyopita na kupanga kwa ufupi kwa shughuli za kesho. Mwishowe, huzima vifaa vya kieletroniki na kuhakikisha mazingira ni tulivu ili nipate usingizi mzuri.

Ndiyo, niinawafahamu majirani zangu. Tunasalimiana mara kwa mara na wakati mwingine tunazungumza kuhusu mambo ya kawaida au kushirikiana pale inapohitajika. Kuwafahamu majirani, hunisaidia kujisikia salama na karibu na jamii na pia hujenga mahusiano mazuri ya kusaidiana.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio, nilinunua tikiti za michezo, tamasha, la muziki, na wakati mingine mawanesho au mikutano. Kununua tikiti, mapema unisaidia kupanga vizuri na kuhakikisha sipitwi na tukio ninalotarajia. Pia ufanya nihisi msisimuko kabla ya tukio lenyewe.

Ninapendelea suruali kwa sababu hunifanya nijisikie huru na nikiwa na uhakika zaidi. Hasaa ninapokuwa kazini au nikifanya shughuli zinazohitaji kutembea sana. Pia, ni rahisi na inafaa katika mazingira mingi. Hata hivyo, sketi pia ni nzuri na ningeweza kuzipenda kulingana na tukia au mazingira kama sherehe au hafla maalum.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu. Tukio hilo lilikuwa lakipekee kwa sababu lilihusisha juhudi nyingi uvumilivu na kujitolea kwa muda mrefu. Lili nifundisha kutochukua kirahisi, kujiamini na kueka malengo ya maisha. Tukio hilo pia lili fungua milango ya fursa mpya ika nipa matumaini na mwelekeo wa badae. Ndiyo maana na liona kuwa tukio muhimu sana katika maisha yangu.

Zawadi nzuri zaidi niliyowai kupokea ni kitabu nilichopewa na mtu wa karibu. Zawadi hiyo ilinifurahisha sana sababu haikuwa tu kitu cha kawaida. Bali ilionyesha kuwa mtu huyo alinielewa na alijali mambo ninayopenda. Kila ninapo kisoma kitabu hicho hunikumbusha upendo na wema wa aliyenipa. Kwangu zawadi yenye maana na hisia huwa bora zaidi kuliko ile ya gharama kubwa.

Mara nyingi, napenda kucheza na marafiki wa karibu na ndugu zangu. Tunapocheza pamoja, hujenga urafiki, hujenga urafiki, kucheka na kufurahia muda waburi. Wakati wingine pia, napenda kucheza peke yangu, hasa michezo ya kufikiria au ya video. Ili kupumzika na kujiburudisha. Kwa ujumla marafiki na familia ndiyo washirika wangu wa kawaida wa mchezo.

Kila mwezi, ninapanga malengo kazini kwa ufafanuzi wa mpangilio. Kwanza, natambua majukumu muhimu na vipipaumbele vyenye athari kubwa kwa kazi. Kisha, nayandika malengo hayo kwa uwazi na kuyagawanya kuwa hatua ndogo ndogo zinazowezo. Ufanikisho ndani ya muda maalum. Pia, ninapanga ratiba ya kila wiki ili kuhakikisha napiga hatua na piga hatua kuelekea malengo hayo. Mwisho, hujibu maswala yasiyo ya kawaida au changamoto bila kuathiri malengo ya msingi. Njia hii, hunisaidia kuwa na mpangilio mwakini na kunifanikisha kufanikisha malengo kwa ufanisi.

Ninapofanya kazi ya ushirikiana na wengine. Kwanza, nashirikiana kwa heshima na kusikiliza maoni yao. Kila mshiriki, anapewa nafasi ya kueleza mamazo yake. Na hivyo, tunapata suluhisho bora. Zahidi. Pia, ninaweka malengo ya pamoja na kugawanya majukumu kwa uwiano ili kila mtu ajuwe jukumu lake. Wakati changamoto zinapotokea na shirikiana kutatua matatizo kwa amani na utulivu. Lengo langu ni kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora kwa wakati na kwa furaha ya wote waliopo katika timu.

Napendelea kitanda kizuri kinachotaa faraja zaidi kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri husaidia usingizi mzuri kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu. Hata hivyo, lazima kiwe kisichokuwa kigumu sana au laini sana. Ili kuhakikisha mgongo na mwili vinapata msaada unaofaa. Kwa ufupi, faraja na msaada mzuri ndio sifa muhimu zinazopendelea kwenye kitanda.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ninayoiona ni sera ya heshima na usawa kwa wafanyakazi wote. Sera hii inahakikisha kuwa kila mfanyi kazi, anashugulikiwa kwa haki, anatambulika kwa juhudi zake na ana mazingira salama ya kufanya kazi. Pia ninathamani sera ya mawasiliano. Wazi, uwajibikaji na maendeleo ya wafanyikazi. Kwa sababu, usaidia wafanyikazi kujifunza, kuboresha utendaji na kushirikiana kwa ufanisi. Sera hizo zote zinachangia madili mazuri uwaminifu na mafanikio ya kampuni.

Kila siku, napenda kutumia programu mbalimbali za simu kulingana na mahitaji yangu. Mfano wa kawaida ni whatsapu au telegramu kwa mawasiliano na familia na marafiki Yutubu kwa burudani, video za elemu na muziki Google Maps, kwa ushauri wa njia na usafiri. Calendar au reminders kupanga ratiba na kumbukumbu na kukumbuka mambo muhimu. Programu hizi hufanya maisha kuwa rahisi ya kuratibu na yenye burudani kila siku.

Wakati ninapojisikia wasiwasi, napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kutuliza akili na mwili. Kwa mfano, kupumua kwa kina na kwa utulivu ili kupunguza hofu au msongu wa mawazo. Kutafakari au kufanya mazoezi ya akili kama kuandika mawazo yangu au kutafakari suluhisho la matatizo. Kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kufanya michezo nyepesi ambayo husaidia kuondoa stress. Kusikiliza muziki wa utulivu au kufanya shughuli ninazopenda kama kusoma vitabu au kuchora. Pia mara nyingi na shirikiana na marafiki au familia kuzungumza nao kuhusu hofu au changamoto zinazosisimua mawazo yangu njia hizi hunisadia kupunguza wasiwasi kuimarisha hisia na kufanya mtu awe mtulivu zaidi.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha utalamu na mafanikio. Ambapo nitakuwa mtaalamu anayeaminika na mwenye mchango chanya kwa taasisi na jamii kwa ujumla. Natamani kuendelea kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kuchukua majukumu makubwa zaidi. Kadri ninavyopata uzoefu. Lengu langu pia ni kukua kitaalamu, kitaaluma kuwa mfano mzuri kwa wengine na kutumia kazi yangu kuleta mabadiliko chanya. Iwe ni kupitia uongozi, ubunifu au kutoa huduma bora mwishowe. Nataka ni kujivunia kazi ninayofanya na matokeo ninayoacha.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara, napenda kutumia programu au tovuti za biaashara mtandaoni, kununua bidhaa kama nguo, chakula, vifaa vya shule, au kazi, na vifaa vya nyumbani. Kununua kwa kutumia simu ni rahisi, haraka na salama, na pia ufanya nipange bajeti yangu vizuri. Hata hivyo, inaweka makini ukuhakikisha natanua kutoka kwa wauzaji wa kuaminika ili kuepuka matatizo.

Mara nyingi, ninafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki, kulingana na idadi ya nguo nilizovaa na aina ya shuguli nilizofanya. Nikiwa kazini au shuleni, nguo hubidi kufutwa mara nyingi zaidi, lakini wakati wa mapumziko au wikendi, ninaweza kuwa pungufu. Pia ninahakikisha kutumia sabuni inayofaa na njia nzuri ya kufua ili nguo zinyanyue vizuri isiwe na harufu mbaya na zidumu muda mrefu.